Hali tulivu. Hali ule wa hewa ambao si baridi wala si joto ule hali wa hewa wa kiwango cha chini kidogo. Ili kuweza kupata ule mandhari au unaeza kusema kuwa hewa safi. Hewa ambao unaeza kutulia pale ambapo kuna uchofu mingi. Pia pale ambapo jua u utosini. Naeza sema kuwa ule hali ya hewa ule wa utulivu ule ubaridi itaeza kuwa ni kitu cha maana sana na hiyo ndivyo ndilo ninalolipenda sana ili kuweza kuwa na ule utulivu kiafya kutuliza ule uchovu pengini hata huweza kusaidia kwa vitu vingi sana asante.

Naipenda sana timu ya Manchester United timu hili ambalo nimeipenda sana na kuienzi kwa vile ambavyo wanacheza mpira na kwa matagi mengi sana ambazo wameweza kushinda naweza sema ni kuwa ni kitu nzuri sana. Nilianza kupenda timu hili mwaka wa elfu mbili kumi na tano ule wakati ambapo tuliwaona wachezaji kama akina Pogba na akina Zlatan wakiweza kuchezea timu hili la Manchester United na pia nakumbuka mchezo ambao ulinishangaza. Ule mchezo wa Europa League ule wa Manchester United dhidi ya Lyon Ule wa ufaransa, naweza sema kuwa mechi huu ambao uliisha kwa mabao wa mabao tano kwa nne. Ulikuwa mechi ambao ulinipendeza sana na ni mechi ambayo sidhani kama naweza kuisahau mechi hilo na mchezaji ambaye nampenda katika timu hiyo kwa sasa ni Bruno Fernandez naodha wa timu wa sasa. Anaiongoza timu hiyo vizuri sana Bruno Fernandez anayecheza katika ule nambari nambari nambari nambari nambari nambari nambari kumi anafanya vizuri sana na timu hili linaposhinda nahisi kwamba pengine ni timu ambalo ni kweli ni timu la historia ambazo zinaweza kishinda mataji ishirini naweza sema nahisi vizuri sana timu nzuri sana. Asante.